Kujifunza history kunanifunza kunanisaidia kuelewa maisha na kujijenga mwenyewe. Sipendi sana kujifunza historia, kwa sababu mara nyingi nashindwa kuona umuhimu wake kwa maisha yangu ya kila siku. Historia inaweza kuwa nzito na yenye maelezo mengi ambayo yanahitaji muda mwingi kusoma na kuelewa. Pia mara nyingi napendelea kutumia wakati wangu kujifunza mambo ambayo yanaweza kunisaidia moja kwa moja katika masomo yangu ya kijerumani au ujuzi. Unaonisha sa matokeo haraka. Hata hivyo, najua historia ina thamani yake ya kipekee, inatufundisha kutoka kwa makosa ya waliotangulia na kutuonyesha njia za kuboresha maisha yetu. Kwa hivyo, ingawa sipendi sana somo hili, najaribu kulichukua kwa namna ya mwangalizi. Nikijua kwamba kila kidogo ninachojifunza kinaweza kunisaidia. Kuelewa jamii, utamaduni na watu wa karibu nami.